Napenda kujaribu teknolojia mpya lakini siku wa pupao wala kwa kutafuta mkumbo. Kile kinacho nivutia kwanza ni tatizo linalojaribiwa kutatuliwa. Ikiwa teknolojia inaleta uraisi halisi, inaokowa muda au inaboresha ubora wa kazi au maisha ya kila siku. Huwa tayari kuipa nafasi. Sipendezwi sana na ubunifu wa juu juu. Napenda teknolojia yenye dhamani ya vitendo na matumizi ya mda mrefu. Kabla kuijaribu, huwa na tafakari kiwango cha hatari kinacho husika. Ujiuliza maswali kama, je, data yangu iko salama. Je, nitategemea mfumo usio imara. Au, je, gharama zake zinaenda na faida. Uzoefu wa awali na programu au vifaa vilivyo tangazo sana lakini vikashindwa kunitimizia matarajiyo unifundisha kuwa muangalifu. Hilo unifanya nifanya utafiti mdogo kusoma maoni ya watumiaji na kuangalia kama teknolojia hiyo umevuka hatua ya majaribio. Pia, uangalia uraisi wa kujifunza. Teknolojia nzuri kwangu siile ilio tata kupita kiasi Bali, ile inayo niruhusu kujifunza taratibu bila kunichosha Ikiwa inahitaji muda mwingi sana, kabla ya kuleta matokeo, huwa nina sita hata ivyo kama najua kuwa faida zake ni kubwa kwa mda mrefu, niko tayari ku vumilia changamoto za awali sababu nyingine muhimu ni ulinganifu na maisha yangu Napenda teknolojia inayo jumuika kwa uraisi na mifumo ua tabia nilizo nazo tayari. Sioni haja ya kubadilisha kila kitu ili kufuata kifaa au programu mpya. Teknolojia bora kwa mtazamo wangu ni ile inayo badilika kulingana na mtumiaji, si mtumiaji kubadilika kwa ajili yake. Kwa ujumla, mtazamo wangu kuhusu kujaribu teknolojia mpya ni wausawa. Sina hofu ya ubunifu, lakini pia siko tayari kuepuka bila kufikiri. Ninaamini teknolojia inapasa kutuudumia, siku tutawala. Nikiwa na mchanganyiko wahamu ya kujifunza, taadhari na uzoefu wa zamani, uchagua teknolojia zinazoleta maana halisi katika hii maisha yangu. Badala ya kufuata kila jambo jipya linalo jitokeza. Zaidi ya hayo, mtazamu wangu umebadilika kadri teknolojia imekua saimu ya karibu ya maisha ya kila siku. Zamani, nilikuwa na ham masa zaidi ya kujaribu kila kitu kipya. Lakini sasa, napima athari zake kwa afya ya akili, muda wa kupumzika na mausiano ya kijami. Ikiwa teknolojia inanifanya niisi nimeshikiliwa na kulazimishwa kwa mtandaoni kila wakati, waanze kujiweka mbali nayo. Napendelea sana zinazonipa udhabiti, mipaka na uwezo wakuzima bila kuifuata. Pia ninadhamini sana maadili ya wanao tengeneza teknolojia. Kampuni inapoyonyesha uwazi kuheshimu faraga na kuajibika kwa adhari za bidha zake, uongeza imani yangu na utayari wakujaribu soluhisho zao. Mwisho wa siku teknolojia kwangu si lengo lenyewe, bali ni chombo cha kunisaidia kuishi maisha enye uwiano, ufanisi na maana. Kwa sababu hiyo, nachagua kuwa makini kile ninachorusu katika maisha yangu ya ki-digitali. Nikiamini kwamba ubunifu bora ni ule unao ni heshimu ubinadamu, mtazamo huu unipa amani uhuru wa kuchagua na uwezo wa kutumia teknolojia kwa busara bila kupoteza mwelekeo na kile kilicho muhimu kweli. Hivyo, kujaribu teknolojia mpya kwangu ni safari ya kujifunza, si mashindano ya kuwa wa kwanza naendelea kuwa wazi kwa mabadiliko, lakini nikiwa na mizizi imara ya maaadili na malengo binafsi hayo ndiyo ya nao ongeza maamuzi yangu ya teknolojia katika maisha yangu ya kila siku.

Huangalia barua pepe mara chache kwa siku Si kila dakika Kwa kawaida huwa na vipindi maalum vya kuzikagua mara nyingi ya asubuhi katikati ya siku na jioni mpangilio huu hunisaidia kubaki makini kwenye kazi Haushubili nyingine bila kukatizwa mara kwa mara na arifa zinazoingia Nimegundua kuwa kuangalia barua pepe kila mara unapunguza umakini na uongeza hisia ya kushikini zikizwa kujibu kila kitu haraka. Hata pale ambapo si lazima. Aina ya barua pepe ninazotarajia pia wadhiri mara ninapoziangalia. Ikiwa ni natarajia ujumbe muhimu, unaohusiana na kazi, mradi au jambo la dharura naweza kuongeza ukaguzi kwa muda huo maalum. Hata hivyo, kwa siku za kawaida, sihitaji kuwa mtandaoni muda wote. Najitaidi kutofuatanisha wakati ya barua pepe zinazohitaji hatua ya haraka na zile zinazoweza kusubiri. Sababu nyingine ni afya ya akili na usawa wa maisha kueka mipaka kwenye ukaguzi wa barua pepe hunisaidia kutenganisha muda wa kazi na muda binafsi Baada ya saa fulani, hasa jioni huepuka kuangalia barua pepe kabisa isipokuwa kama kuna jambo la kipekee Hii unipa nafasi ya kupumzika, kufikiri kwa utulivi na kuwa present katika maisha ya kawaida bila kuburuza tena kwenye majukumu ya kijidigitali. Pia kutumia sana ya kupanga na kuchunja barua pepe. Vichujio na lebo hunisaidia kuona kwa haraka ujumbe muhimu na kupuuza barua pepe za matangazo au tarifa zisizo na umuhimu wa haraka. Hii inapunguza hitajia kukaguza mara nyingi kwa sababu najua kilicho muhimu hakitanipata. Kwa ujumla, sihesabu ni mara ngapi kwa namba kamili bali huangalia barua pepe kwa makusudi. Kwangu, barua pepe ni chombo cha mawasiliano. Si kitu cha kunitawala siku nzima. Kwa kueka ratiba, mipaka na vipaumbele, ninaweza kubaki na taarifa bila kupoteza muda, nguvu au utulivu wa akili.

Ndiyo, napenda muziki wajadi, hasa kwa sababu unawuzitua kwa kistoria na kihisia ambao muziki wakisasa wakati muingine ukosa. Muziki wajadi unifanya nijisikie nimeunganisha na mzizi, utamaduni na adithi za watu waliokuepo kabla yangu. Kuna kitu chapeke sana kusikia ala za asili, midundo ya kale na sauti zinazo imbwa kwa hisia za kweli bila kudhaidhiwa sana na teknolojia ya kisasa. Kile kinacho nivutia zaidi ni mnamna muziki wa jadi, unavyo simulia maisha, nyimbo nyingi za jadi uzungumzia mapenzi, kazi, sheree, uzuni au hekima ya jami. Azitungwi tu kwa burudani, bali pia kwa kufundisha, kuonya au kuanganisha kunganisha watu. Hilo unifanya nisikilize kwa makini maneno na maana iliojificha nyuma ya midundo. Pia napenda wasilisiaji wake. Muziku wa jadi mara nyingi huimbwa au kupigwa kwa nia ya kushirikiana. Siku shindana. Unasikika kwenye shere za kijami, harusi, mazishi au mikusanyiko ya kifamilia. Hali iyo nikumbusha kuwa muziki si lazima uwe mkamilifu kita alumu ili uwe na dhamini. Kinacho jali ni isia na ujumbe unaufikishwa. Hata hivyo sipendi muziki wajadi kwa upofu. Kuna aina fulani ambazo sizisikie mara kwa mara. Asa kama azilingani na latha yangu ya kibinafsi, lakini bado naziheshimu kwa mchango wake katika kuifadhi utamaduni. Mara nyingi napenda mziki unawochanganya vipengele vya jadi na vya kisasa. Kwa sababu, unifanya nijisike niko katikati ya dunia ya zamani na mpya. Kwa ujumla, mziki wajadi unanafasi mahalumu moyoni mwangu. Huwasi mziki ninayo sikiliza kila siku, lakini napo sikiliza uniletea utulivu, kumbu kumbu na heshima kwa urithi wa kitamaduni. Unikumbusha niliko toka na kunipa mtazamo mpana zaidi wa maisha.

Napendelea kuandika kwa kompyuta, katika hali nyingi, lakini bado ninanafasi maalum kwa kuandika kwa mkono. Kila mbinu inafaida zake na uchaguzi wangu utegemea lengo la kuandika na manzingira niliopo. Kompyuta unipana kazi na ufanisi mkubwa hasa ninapoitaji kuandika maandishi marefu. Kuariri mara kwa mara au kushirikisha kazi yangu na wengine. Uwezo wa kufuta, kupanga upya mawazo na kuifadhi kazi bila hofu ya kupoteza unifanya nijisikie huru zaidi kiakili. Pia, kuandika kwa kompyuta unisaidia kuweka mtiririko wa mawazo bila kukatizwa. Mawazo ya napokuja kwa haraka. Key board hunirusu kuyaweka chini kwa mwendo unaolingana na kasi ya kufikiri. Hii, ni muhimu hasa ninapoandika hoja, mipango au maandishi yanayoitaji mantiki iliyo wazi. Zaidi ya hayo. Zana za kidigitali kama ukaguzi wa utajitia na upangaji wakati, uongeza ubora wakazi yangu. Hata hivyo, siwezi kupuuza nguvu ya kuandika kwa mkono. Ninapo andika kwa mkono, hasa kwenye daftari, nahisi husiano wa karibu zaidi na mawazo yangu. Kwani nakuwa mtulivu zaidi na makini. Na hilo unisaidia wakati wa kutafakari, kuandika mawazo ya kibinafsi au kupanga kwa kina. Kuandika kwa mkono, hunilazimisha kupunguza mwendo. Jambo linalo saidia mawazo kukomaa badala ya kukimbizwa. Pia, kunakipengele cha ubunifu. Wakati mwingine, mawazo bora huja ninaoandika bila screen mbele yangu. Kuto kuwepo kwa harifa, programu au vishawishi vingine unifanya ni jikite kikamilifu. Kwenye ninacho kiandika. Hali hii ni ngumu zaidi kuipata ninapotumia kompyuta au simu. Kwa hiyo, kwangu si swala la kuchagua moja na kuwacha nyingine. Computer ni chombo cha uzalishaji na ufanisi. Ilali kuandika kwa mkono ni chombo cha kutafakari na ubunifu wandani. Ninapo changanya vyote viwili kwa wakati unaofaa. Upata matokeo bora zaidi. Kila njia uniudumia kwa namna yake na kujizua tofautu zake, unisaidia kuandika kwa ufanisi. Maana na furaha zaidi.

Mwezi ninaoupenda zaidi ni Disemba na sababu zake ni mchanganyiko wa kibinafsi, kijamii na kihisia. Kwanza hali ya hewa katika disemba humfanya mtu ajisikie tofauti kwa wingi ni kipindi cha baridi kidogo na upepo wa majira ya mwisho wa mwaka. Hali inayopendeza kwa kupumzika, kusoma au kufanya shughuli za ndani. Hii huzalisha hisia za utulivu na kuridhika ambazo mara nyingi si rahisi kupata katika mieezi yenye shughuli nyingi na joto kali. Pia disemba ni mwezi wa kumbu kumbu za sherehe, ni wakati ambapo mara nyingi familia na marafiki hukusanyika kusherekea matukio kama krismasi, mwisho wa mwaka na mijadala midogo ya kijamii. Sherehe hizi zinatoa nafasi ya kujenga uhusiano kuonyesha upendo na kushirikiana furaha na wengine. Hali hii ya pamoja mara nyingi haipatikani kwa urahisi katika miezi mingine. Na hufanya disemba kuwa mwezi unaojumuisha furaha, mshikamano na shukrani. Zaidi ya hayo disemba ni wakati wa kutafakari na kupanga. Kadri mwaka unavyoisha hujia hisia za mapumziko na tathmini yaliofanikishwa au changamoto zilizo kubaliwa. Hii hufungua fursa ya kupanga malengo mapya, kuunda ndoto mpya na kurekebisha njia zetu za maisha. Nikiwa na kumbukumu na matarajio katika moyo, mwezi huu unifanya nijisike nikiwa tayari kukumbatia mwaka mpya kwa ari na matumaini mapya. Vile vile disemba huja na mwanga na kipekee wa maisha. Mambo madogo kama taa za mapambo, hewa ya kipekee ya msimu na burudani za muziki wa sherehe hunifanya nijisike furaha ndogo za kila siku. Ni mwezi unao jumuisha hisia tofauti kutoka kwa shukrani na furaha, hadi utulivu na tafakari. Hii mchanganyiko wa hisia hunifanya disemba huwa mwezi usio na mfano, wenye nguvu na kuvutia zaidi kuliko miezi mingine. Kwa ujumla, disemba ni mwezi unao changanya baridi kidogo, sherehe, tafakari na mwanga wa kipekee wa kiemko. Ni kipindi ambacho ninahisi muunganiko wa ndani na nje kutoka kwa furaha za familia hadi kwa malengo ya kibinafsi. Hali hii inaunda hisia za kuridhika na matumaini. Jambo linalofanya Disemba kuwa mwezi wangu wa kipekee naupenda zaidi katika mwaka mzima. Ni mwezi wa kusherehekea, kuangalia nyuma na kuangalia mbele, kwa hivyo una mvuto wa kipekee kwangu na hufanya maisha ya kila siku kuwa yenye maana zaidi.

Ninaona kipawa changu kikuu ni uwezo wakuelewa na kushirikisha wengine kwa maneno kwa. Njia ambayo inasaidia kuleweka vizuri na kufahamisisha. Hii si kipawa cha kipekee kisicho cha kawaida lakini kile kinachonisa jinsi mtu anavyoweza kuanganisha mawazo hisia na mapni yake kwa namna yenye maana kwa wengine. Kwa mfano, ninaweza kueleza zana ngumu kwa lugha raisi, kuandika au kuzungumza kwa uwazi na kufanya watu wengine wahisi kuwa wameelewa na kushirikiana nami. Kipawa hiki, hunitambulisha kwa sababu kina husiana moja kwa moja na jinsi ninavyo shirikiana na ulimwengu. HUfanya nijirekebishe ili niwe makini katika maneno yangu, kusikiliza wengine kwa makini na kuzingatia mtazamo wa kila mmoja. Hii haimaanishi kila wakati ni sahihi. Bali, nina jitahidi kuhakikisha kwamba mawasiliano yangu yanachangia kuleweka vizuri na kushirikiana kwa njia ya heshima. Ninatumia kipawa hiki katika maisha yangu ya kila siku kwa njia nyingi. Kazi mawasiliano ya familia marafiki au hata katika mitandao ya kijamii, huchangia katika kueneza uwelewa na kutoa msaada au mwongozo kwa wingine. Kwa mfano, kati mwigine ninaandika maandiko au kuwaelezea mawazo kwa wingine ili wafikia ulewa bora za maana ngumu. Au kutoa ufafanuzi kwa wale wanao hitaji msaada katika kufanya maamuzi. Pia kipawa hiki husaidia sana katika shuguli na migogoro kwa kuelewa pande zote na kurahisisha kupata suluhisho linalo kubalika na kila mmoja. Sababu nyingine ninayo dhamini kipawa hiki ni kuwa hunipa furaha ya ndani. Ni furaha kuona mtu akipata mwanga au suluhisho kutoka na jinsi nilivyo elezea kitu. Au kuona mazungumzo yangu yakibidilisha mtazamo au kweleweka kwa ndani zaidi pia Kipawa hiki, kinanisaidia kujanga uhusiano mzuri na wengine. Kwani mawasiliano mazuri ni msingi wa uaminifu na mshikamano wa kijamii. Kwa kweli, kwa kutumia kipawa hiki kwa makini na kwa heshima naona jinsi narahisisha maisha yangu na ya wengine. Hajachangi tu kwenye kazi au mazungumzo bali pia hujenga msingi ya maelewano, msaada na uhusiano wenye maana. Kwa hivyo, kipawa changu kikuu ni uwezo wa kuelewa na kushirikiana maneno. Na kunifanya nijisikie kuwa na mchango halisi katika maisha ya wengine na katika jamii yangu kwa ujumla.

Kupunguza matumizi ya plastiki ni jambo ambalo ninamijipanga kwa makini katika maisha yangu ya kila siku. Kwanza, napendelea kutumia mifuko ya kubeba ya muda mrefu badala ya mifuko ya plastiki ya moja kwa moja ninaponunua bidhaa ya madukani. Pia ninatumia chupa za maji zinazoweza kutumika tena badala ya chupa za plastiki za kutumia na kutupa. Hii usaidia kupunguza taka mara moja na kuimarisha utunzaji wa rasilimali. Mbali na hayo napendelea kununua bidhaa zilizo kwenye pikiti za baratasi au chupa za kioo badala ya plastiki kadri inavyowezekana. Najaribu pia kuepuka bidhaa zi plastiki zisizo na lazima kama vipande vya plastiki vinavyotumika mara moja. Vyombo vya chakula vya plastiki au vinywaji vya kifunganishio cha plastiki. Zaidi ya tabia binafsi, wasilisha pia familia na marafiki. Tunapushirikiana katika kununua bidhaa mbadala au kuleta mifuko yetu shuleni au kazini. Naisaidia kueneza tabia nzuri ya kupunguza plastiki. Hii siyo tu inapunguza taka, bali pia inachangia kuhamasisha utunzaji wa mazingira katika jamii kwa ujumla. Kwa ujumla, juhudi hizi ndogo za kila siku, huchagua mbadala kupunguza bidhaa zisizo muhimu na kushirikisha wengine. Zinachangia sana kupunguza plastiki na kulinda mazingira.

Ninalinda faragha yangu mtandaoni kwa kuchukua hatua za makusudi na za kila siku. Kwanza huwa makini sana na taarifa ninazo shiriki hasa kwenye mitandao ya kijamii. Sielezi sana mambo kibinafsi kama eneo nilipo ratiba zangu au taarifa nyeti ambazo zinaweza kutumiwa vibaya. Kabla ya kuchapisha chochote, hujiuliza kama taarifa iyo ni muhimu kweli kushirikiwa hadharani. Pia hutumia nywili imara na tofauti kwa akaunti mbali mbali. Ninapowezekana, huasishwa udhabitishaji wa hatua mbili ili kuongeza usalama. Hii hunipa uhakika zaidi hata kama nywila itavuja aidha huwa nasahisisha programu na vifaa vyangu mara kwa mara ili kufaidika na maboresho ya kiusalama. Zaidi ya hapo, huangalia mipangilio ya faragha kwenye programu ninazotumia na kuzirekebisha kulingana na mahitaji yangu. Najaribu kuepuka programu au tovuti zilizo aminika, hasa zinazouliza ruhusa nyingi zisizo eleweka. Pia, siunganishi akaunti zangu zote mahali pamoja bila sababu ya msingi. Kwa ujumla, nalinda faragha yangu kwa kuwa makini kujielimisha na kueka mipaka ya kidigitali. Ninaamini faragha ni haki muhimu na kuilinda ni jukumu langu binafsi katika dunia ya mtandaoni.

Inawatia moyo wenzangu kwa kuanzia na kusikiliza kwa makini Ninaamini watu wengi huitaji kuanza kusikilizwa na kueleweka kabla ya kupewa ushauri au motisha Ninapo chukwa muda wa kuelewa changamoto zao, malengo yao na hisia zao, hujenga uaminifu na kuwafanya wajisikie kudhaminiwa Hilo peke yake huwapa nguvu ya kuendelea Pia hutumia maneno ya kutia moyo kwa dhati, napenda kutambua juhudi wanazofanya hata kama matokea hayajakamilika. Kuwapongeza kwa kazi nzuri au maendeleo madogo, huwasaidia kuona dhamani yao na kuongeza kujiamini. Huwa sielekezi tu makosa, bali hujaribu kuonyesha pia kile wanachofanya vizuri na jinsi wanavyoweza kuboresha zaidi. Ziaidi ya hilo, ujitahidi kwa mfano mzuri, ninapofanya kazi kwa bidii kuwa na nidhamu na kudumisha mtazamo chanya hata kwenye changamoto huwapa wenzangu msukumo wa kufanya vivyo hivyo. Ninaamini, matendo husema zaidi kuliko maneno. Pia, nipo tayari kusaidia kwa vitendo ikiwa mtu anaitaji msaada, ushauri au kushirikiana kwenye kazi flani. kUjitolea inapowezekana. Kwa ujumla, inawatia moyo wenzangu kwa changamoto wa kusikiliza kutambua juhudi zao kuwa mfano mzuri na kutuoa msaada wa kweli unaojenga mshikamano na ari ya pamoja.

Tabia ya watu inayonichukiza ni ubinafsi. Usiokuwa na heshima kwa wengine, hii inaweza kuonekana katika watu wanaodhani kila kitu kinazunguka wao. Wasiojali hisia au mahitaji ya wengine, au wanaotumia wengine kufanikisha matokeo yao kibinafsi. Tabia hii hupunguza mshikamano husababisha mvutano na mara nyingi hupeleka hali za kuchosha kihisia kwa wale walioko karibu. Vile vile na shugulikia watu wanaojaribu kuhofisha wengine kwa maneno au vitendo. Hii ni tabia ya kuvunja uaminifu na kuaribu mazingira chanya ya kijamii. Inachukua nguvu kuendelea kushirikiana na mtu asiye jali hisia za wengine, na mara nyingi kuhitaji mipaka ya wazi ili kulinda ustawi wangu. Tabia nyingine ni ukosefu wa wazi au kutokua mwaminifu. Ninadhamini uaminifu na mawasiliano wazi. Kwa hivyo, unyanyapaa au maneno yasiyo sahihi, hunichukiza kwani yanaharibu imani na kuunda hali zisizohitajika za shinikizo. Kuhusu jinsi navyoshugulikia, ujaribu kueka mipaka, kwepuka kubaruzwa na asira na kuchagua kuzungumza kwa uwazi au kutoshirikiana na tabia hizo. Kwa hivyo, tabia izizi na nifunza umuimu wa uheshima, uwaze na mipaka katika mausiano.